Ndiyo nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki nilifurahia muziki wa moja kwa moja, micheko na hali ya furaha ya watu wote waliokuwepo. Ilinipa nafasi ya kupumzika na kuondoa msongo wa kazi. Pia nilipata fursa ya kushirikiana na marafiki na watu wapya na kuzungumza kuhusu muziki tunayoipenda. Tamasha hilo lilikuwa furahishi sana na liliweka kumbukumbu nzuri.

Ningependa kujifunza lugha mpya hasaa Kijapani au Kichina. Kwani inafungua milango ya utamaduni mpya na fursa za mawasiliano. Pia ningependa kujifunza ujuzi wa kiteknolojia zaidi kama programming ya akili bandia au usimamizi wa data kubwa ili niwa na uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi zaidi kwa jumla ninapenda kujifunza mambo yanayo ongeza ujuzi na fursa zangu maishani.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu nina waheshimu sana kwa sababu wanauzoefu na hekima ambayo siwezi kupata popote. Mara nyingi huzungumza nami kuhusu maisha kunielekeza na kunifundisha maadili mazuri pia huwa naendelea kuwasikiliza na kushirikiana nao katika shuguli za kila siku mahusiano haya yananifanya nijisikie kuunganishwa na familia na hutoa heshima na upendo wa dhati.